Napeda sana kuandika kwa sababu katika kuandika kuna umuimu wake na pia kuna kuleta kumbu kumbu. Ama ninapoandika naweza kuwasilisha wazo langu kwa watu wengine ama kwa vikundi pengine kutokana na lile jambo mbalo niliweza kuliandika. Pia katika kurekodi taarifa zangu ni muhimu sana kwenye kurekodi tarifa kwa sababu unapo zirekodi zire taarifa kuna zile sehemu ambazo wakati labda hunahutubia watu ama wakati nautubia watu kuna zile pitu ambazo ambavyo labda nita kuwa nimezi sahau na ninaweza kuziangalia pale kwenye nile tarifa mbalo ama ambayo nilikuwa nimeirekodi. Pia katika kuandika kuna kujifunza ama kupitia kuandika kuna kujifunza mambo tofauti tofauti kama vile kuyaandika ama kuyanakiri yale mambo. Katika kwandika pia kuna ushirikiano na wengine kwa urahisi kwa sabau unapohutubia watu na ulikuwa umeandika mahali kenye unataka kuwahutubia. Kuna ule ushirikiano wa urahisi.

Ndiyo, napenda hesabu sana kwa sababu kwenye hesabu kuna kufanya maamuzi ambayo ukiyafanya yatakuwa sahihi kwa kutumia hesabu. Utaweza ama naweza kufanya maamuzi sahihi. Pia, katika kufanya hesabu au katika upendaji wangu wa hesabu, naelewa fedha na matumizi yake. Naelewa hiki ni cha kufanya hili, kwa jambo fulani nitapanga kulingana na matumizi yake. Pia, katika hesabu kuna kupanga bajeti kwa urahisi. Kwa hiyo, hesabu inanisaidia kupanga bajeti yangu kwa urahisi na kuelewa ni kipi kinafaa kufanya wakati muda wake ukifika. Pia, katika hesabu kuna kufanya biashara, ambayo inafanya biashara iwe rahisi kwa kutumia hesabu au yale mambo uliyoyaandika kwenye hesabu yako.

Tabia ninazo zipenda kwa wengine kwanza kabisa tuseme niko katika mkutano ama ukumbi wa kuhutubia watu napenda watu wenye ustadi wa kusikiliza. Watu wenye kuwa na ustadi ambao ni kuleta ama kuweka usikilizaji wao kwa pamoja. Pia napenda watu wenye kuelewa hisia za wengine. Hao ndio watu ambao nawapenda kwa zaidi. Watu wenye kuelewa isia za watu wengine. Pia kwenye ama kwenye mkutano wangu ama kwenye wale watu wengine napenda pia watu wenye uaminifu ama mtu mwaminifu kwa wengine ambaye labda mmefanya jambo na watu wengine ni vizuri pia kulileta lile jambo jinsi mlivyo nifanya kwa hao wengine huo ndiyo uaminifu ambayo napenda pia napenda watu wenye ucheshi ama kuwa na ucheshi mzuri kuwa ama ninapo shinda na wao, pia napenda watu wenye uvumilivu watu wenye kuvumilia wenzao ama mtu mwenye kuvumilia mwenzake kutokana na hali ama mambo yake.

Mimi napenda sembule kwa sababu kwenye hiki chumba, kunayo mambo tofauti tofauti ambayo huwa nayashiriki pale, na kunayo pia mambo tofauti tofauti ambayo huwa yanafanyika pale. Kwanza kabisa kwenye chumba hiki, unaweza ukakuwa na mikutano ya wageni pale, sebuleni unaweza ukakuwa na mikutano ya kifamilia. Sebule ni mahali pia pazuri, pa kupumzika, wakati umefika toka kazini, uko niko na uchovu unapumzika pale. Sebule pia ni mahali pa kushirikiana na familia na pia marafiki kama nilivyosema. Sebuleni pia napapenda kwa sababu ni mahali ambapo huwa natazama ama kuiangalia tv. Pale sebuleni, huangalia vipindi tofauti pale. Pia ni pahali pa kupokea ama mahali pa kuwa kuwapokea wageni wanapokuja kunitembelea. Pia sebuleni ni mahali pa kufurahia na familia na kujumuika kwa sababu ni chumba ambacho kinawabeba watu kwa shughuli tofauti tofauti kwa hivyo napenda sana sebule.

Mafanikio ambayo nimeyapata kazini kwanza kabisa nimejifunza ujuzi na maarifa mapya kutokana na ile kazi ambayo nalifanya. Pia nimejifunza kushirikiana na wengine na kujenga mahusiano na wenzangu pale kazini. Pia nimeweza kupata pesa na kuboresha maisha yangu pale kazini hayo ndiyo mafanikio ambayo nazidi kupata kwenye kazi yangu. Pia katika ile kazi ambayo naifanya nimeweza kujenga na kujiamini na kujidhamini kwenye mambo yangu. Pia pale kwenye kazi nimeweza kufikia malengo na kufanikiwa na ile kazi ambayo naishiriki kwa hivyo pale kazini nimeweza kujifunza vitu tofauti tofauti na mambo tofauti tofauti nimeweza kujifanyia mwenyewe kutokana na kile kipato ambacho nakipata pale kwenye shughuli zangu za kikazi.

Ndiyo napenda sana kucheza michezo ya video haswa sana ule wakati ambao nimetoka kazini, nimechoka. Ama ule wakati ambao nimetulia tu sina shughuli za kufanya. Ama nimepumzika. Sababu kwenye hii michezo hunisaidia. Kwenye hi michezo ya video hunisaidia katika upumzishaji ama kupumzika kwa akili. Pia hii michezo ya video hunisaidia kuboresha ujuzi. Kwa kuicheza hii michezo hunisaidia katika uboreshaji wa ujuzi wa mikono na macho. Pia katika michezo hii ama katika michezo huu wa video hunisaidia pia katika kushirikiana. Kwenye kucheza michezo wa video hunisaidia kushirikiana na watu ama kusaidiana na wengine. Pia katika michezo huu wafidio unisaidia kujifunza mambo mapya katika kuicheza naeza kutazama ama naweza kujifunza mambo mapya kwenye mkono kwenye mikono pia hunisaidia katika kufurahia hunipata burudani ninapo ucheza ule mchezo hunisaidia katika mambo mengi mchezo wa video.

Unapenda ama napendelea sana suruali kwa sababu suruali hutumika kama nguo ya kuvaa. Pia suruali husaidia kama kinga, husaidia kujikinga na baridi au joto. Pia ninapo kuwa nimevaa suruali, hunisaidia katika kujiamini. Pia ninapo ivalia suruali pia hunisaidia kufanya kazi na hutumika kufanya kazi au shughuli mbali mbali. Pia kwenye kuvalia suruali husaidia kwa kutumia kama inasaidia kuonyesha mtindo wangu kwa hivyo napendelea sana kukuwa na suruali pia hunisaidia sana. Wakati wajoto unaeza ukavalia suruali. Wakati wa baridi kali unaeza ukavalia suruali. Kwa sababu ni kinga hutumia.

Timu bora ama timu ambayo iliweza kufanya mambo mazuri kwenye mpira wakirugbi wakimarekani ni timu ambayo kwa jina ni Ingles. Wamekua ama walikuwa wakishiriki katika mashindano makubwa kama ile rugby, world cup na olympics. Iyo timu ya Ingles. Baadhi ya wachezaji maarufu kwenye timu iyo ya mataifa ya marekani kama vile Bernard Kamungo ambaye alikuwa ni mchezaji wa mpira wa minguu alie zaliwa mjini Tanzania Na kucheza kwa timu ya FC Dollars katika ilingi ama katika ilingi kuya marekani mbayo alikuwa na shiriki pale. Pia mchezaji mwingine alikuwa ni Tavet Lopet Mbaye alikuwa ni mchezaji wa minguu na echeza kwa timu ya taifa ya marekani. Timu ya taifa ya marekani ya rugby imekua ikishiriki katika mashindano. Mbali mbali ikiwa ni pamoja na rugby world cup na michwano ya kimataifa mbaya imekua ikiendelea.

Ndio, napenda sana kucheza ngoma. Sababu zangu za kupenda kucheza ngoma, kwanza kabisa na njia moja ya kujieleza ama kuonyesha hisia zangu. Pia njia ingine ya kuboresha afya katika kucheza ngoma inasaidia kuboresha afya ya mwili na ya kiakili. Inanisaidia katika ujengaji wa akili na afya. Pia inanifunza ama ngoma ninapocheza hunisaidia kujifunza tamanduni na mila mbali mbali. Pia katika kucheza ngoma inanisaidia pia katika ushirikiano ama kushirikiana na wengine. Ninapocheza ngoma hunisaidia katika kupatana na watu tofauti tofauti na kueza kutengeneza urafiki na watu mbali mbali. Pia katika uchezaji wa ngoma inanipa furaha na inanisaidia kuwa na mpunguzo ama kupunguza msongo wa mawazo ninapokuwa nikicheza ngoma.

Kwanza kabisa, ningependa kuanza kwa kuieleza neno mazaro. Mazaro kulingana na mimi, mazaro ni mtazamo au mwonekano wa kitu mahali fulani. Ama mwonekano wa kitu kwenye dirisha. Pia mazaro, ama inaleta ikaleta mtazamo wa macho ama mwonekano wa kitu au mahali unakoona na macho pia ama inaweza ikaleta picha tofauti. Ama inaweza ikatoa kitu au mahali. Pia mazaro mazaro hunisaidia katika kupumzisha macho na akili kwenya kutazama kupitia kwa dirisha yangu. Pia katika kujisikia vizuri ninapo tazama mazaro mazuri hunifanya nijisikie vizuri na niwe na furaha. Pia kwenye mazaro kutoka dirishani mwangu hunipa ama naweza kupata mwanga ama inatoa mwanga kwa asili ama inatoa mwanga wa asili ndani ya nyumba yangu. Pia mazaro hunisaidia ama huleta hali ya hewa nje na kujua ni hali gani ambayo labda kuna mawingu ya mvua labda jua ni kali kwa hivyo hunisaidia pia kujua hali ya hewa. Pia hunisaidia katika kupumzika ama upumzishaji wa mawazo mazaro nje hunipunguzia msongo wa mawazo na kuongeza utulivu pale ninapokuwa chumbani mwangu.

Napenda sana kutembea baharini kwa sababu gani. Katika kutembea baharini kuna kupumzika. Inanisaidia katika upumzishaji wa akili na mwili ninapotembea kule baharini kulingana ule upepo ambao unapunga kule. Pia inanisaidia katika kuboresha afya kutembea baharini hunisaidia kuboresha afya ta moyo na mishipa. Pia ninapotembea baharini inanisaidia kujisikia nikiwa huru. Ama inanisaidia kufanya nijisikie huru na amani pia ninapotembea kule baharini pia. Inanisaidia kujifunza. Ama inanisaidia kujifunza kuhusu bahari na viumbe vyake pia. Pia ninapotembea kule baharini inanisaidia pia na kupumzisha msongo wa mawazo. Kwa hivyo napenda sana kutembea ama kutembea magali ambapo bahari iko.

Napendelea sana kukaa mahali pa kimya, mahali pasipo na kelele yoyote kwa sababu katika kukaa mahali pa kimya pale hunisaidia katika kupumzika ninapo kaa mahali pame kimya, hunisaidia kupumzisha akili yangu na mwili. Pia katika kukaa pahali pa kimya, hunisaidia katika kuzingatia na kufikiria kwa kina mambo yangu ambayo labda nimekuwa nikiyaweka. Pia katika kukaa mahali pa kimya, pana nisaidia kupumzisha msongo wa mawazo na kuongeza utulivu kwenye mwili wangu ama kwenye akili yangu. Pia katika kukaa pahali pa kimya ina nisaidia pia kujifunza ama kukaa pahali pa kimya hunisaidia kujifunza na kukutarifa ama kukutoa mambo yenye kwenye akili na kuweza kumbinu njia mpya za kufanya mambo yangu. Pia katika kukaa pahali pa kimya hunisaidia kujiamini na kujithamini kwa labda jambo ambalo nalifanya ama jambo ambalo na kusudia kulifanya.

Kwenye vitu ambavyo kwa upande wangu zinafanya wa mazigira ya kazi kuwa mazuri kwanza kabisa ni usafi. Kufanya kazi kwenye mazingira ya usafi wana usalama ama uniletea usalama pia mwanga wa kutosha kupata mwanga au kupata mwangaza wa kutosha kwenye pia mazigira ya kazi uleta asidi ama utoa asili au mbadia na pia joto la wastani kufanya kazi kwenye joto la wastani usaidia sana katika mazingira ya kazi viti vizuri ama viti zinazo viti ambavyo ni vyenye staree kwenye mazingira kazi hua utoa uzuri kwenye hamazingira. Pia teknolojia ya kisasa, kupata teknolojia ya kisasa na fifaa vya kazi kwenye mazigira ya kazi uwa ni jambo, muimu na jambo mzuri sana. Pia mshirikiano mzuri, ama tunapo shirikiana na wanzangu mzuri kwenye mazigira ya kazi ni mambo ambayo kuwa ni mzuri sana kufanya kazi katika mazingira ya kazi yenye furaha na utulivu ni mambo ambayo husaidia sana ama hufanya mazingira hayop kuwa mazuri.

Kampuni ya teknolojia ninayo iamini ama ninayoipenda ni kampuni ya Tecno. Sababu ya kupenda hii kambuni ama, kuiamini hii kampuni ni kwa kuwa inatoa simu za mkononi zenye bei nafuu na utendaji bora, hivyo kufanya iwe chaguo la kwanza kwa watu wengi, hasa katika soko la Afrika. Kwa hivyo kampuni ya teknolojia ina bidhaa za bei nafuu. Pia, ubora wa kamera za simu za Tecno. Zina kamera bora zinazotumika kupiga picha na video za hali ya juu sana. Kwa hivyo, pia katika upande wa kamera simu ya Tecno Naiamini sana. Pia kuna ziko na battery kubwa, ama katika upande pia wa kuweka moto. Simu za Tecno zina battery kubwa ambazo zinadumu kwa muda mrefu sana, ambapo watu wanaotumia simu zao hizo za Tecno, zinadumu ama zinakaa muda mrefu. Pia, mfumo na uendeshaji, simu za Tecno zina mfumo wa uendeshaji wa Android ambao ni rahisi kutumia na una programu nyingi zinazopatikana pale pia muundo mzuri. Simu za Tecno zinakuwa na muundo ambao ni muundo mzuri sana na zina muundo mzuri wa kufutia. Hivyo. Kunifanya nizichague kwa kuwa zinaonekana ama zinatoa simu za mkononi zenye mwonekano mzuri. Nzuri sana na pia katika hizi simu za tecno pamoja na tecno spark GO elfu mbili na ishirini na nne. Pia kuna Tecno Camon ishirini, tecno camon kumi na mbili na Tecno Povia tatu Plus. Hizo ndizo vitu ambavyo napenda sana kwenye kampuni ya Tecno. Kwa hivyo, napenda sana kampuni ya teknolojia ya tecno kwa sababu ya hayo mambo.

Kwanza kabisa wakati wa likizo huwa najisikia kuwa na furaha sana. Kwa sababu kuna kupumzika ama huwa napumzika na kurejesha nguvu zangu wakati niko kwenye likizo. Pia niko na huru huwa najisikia huru wa kufanya. Ninachotaka ama mambo mengine nazingatia yale ambayo singeweza kufanya wakati nimeshikika pale kwenye kazi. Pia huwa najisikia msisimko wa kujua nacho kuenda kufanya. Ama pia kile ambacho nahitaji kukifanya. Pia huwa nina amani sana. Najisikia na amani na utulivu. Kwa sababu siyuko masipo kwenye ratiba ya mambo mengine ila niko kwenye ratiba yangu. Pia nakuwa na kujiamini kwingi kwa sababu na kujidhamini. Kwa sababu kile kitu ambacho nimepanga kufanya ni lazima nitakitimiza. Kwa sababu niko na muda wa kutosha na niko kwenye likizo kwa hivyo niko na nafasi ya kutumikia mambo haya.

Ndiyo, napenda sana kuogelea. Kwa sababu, kwenye kuogelea kuna, ama hunisaidia kuboresha afya ya moyo, mapafu na misuli, ninapo ogelea. Pia inanisaidia katika kupunguza msongo wa mawazo. Na kuogelea hunisaidia katika sana katika upunguzaji wa mawazo na kuongeza utulivu kwenye mwili wangu. Pia ninapo ogelea inanisaidia kujiamini na kujithamini kwenye shughuli ya kuogelea pia. Inanisaidia pia kuongeza ama husaidia kujifuza ustadi wa kuogelea na kuokoa maisha, napo ogelea najifunza vitu kama hizo kuogelea. Kuna niletea pia burudani nzuri na ya kufurahia ama kufurahisha sana. Wakati naogelea pia inanisaidia kushiriki katika mashindano ya kujifunza ushirikiano. Kwenye kuuogelea inanifunza mambo mengi na tofauti tofauti ninapolifanya.

Kwanza kabisa napenda kula ugali na nyama hiki chakula napenda kukila kwenye nyumba yangu. Pia kinaladha zuri ama kinaladha tamu sana, kwa sababu mara ya kwanza hiki chakula nilikipikia kwenye chumba changu na kukionja. Na nikasikia ni chakula kizuri chema kwenye afya ya kimwili. Pia nilikutana na rafiki yangu moja akanieleza manufaa ya hiki chakula na nikakipenda sana. Pia mara ya mwisho kukila hiki chakula ilikuwa ni jana. Chakula hiki ni chakula kitamu na nyama na unga ama ugali. Chakula chenye ladha nzuri na ya kuvutia. Pia lishe ya nyama ina protini nyingi na unga unawanga hivyo ni chakula kizuri kwenye mwili. Pia nyama na ugali ama na unga ni rahisi kupika na kuliwa pia. Kwenye nyama na unga zinaweza pia kupikwa kwa njia nyingi tofauti, hivyo hazichoshi katika utayarishaji. Pia nyama na unga ni chakula cha jadi katika tamaduni nyingi, kwa hivyo nyama pia na unga zinaweza kuja ama kujaza tumbo na kutoa nguvu kwa haraka.

Kwanza kabisa, ni napoanza kazi, kituja kwanza na kitu muhimu, naipanga kazi, manapanga kazi zangu za siku na kueka vitu zangu kwa mpangilio. Pia, ninajisafisha na kuanda eneolangu la kazi, ama natengeneza maali ambapo nafanyia kazi na kupafanya kuwa pasafi. Ingine, nakunywa maji hili kuweza kukaribisha wazo mpya. Ama kuwa muka. Pia nasoma ama nina kagua email zangu na kujibu maswali muhimu pale. Pia karika kuanza kazi napitia ratiba yangu ya siku na kuandaa mikutano. Ndiposa niweze ama kujua ni nini ambacho na weza kukifanya na pia kuanza kazi zangu kwa kimsingi.

Napenda sana kuenda dukani ama madukani majira wa asubuhi ama muda wa asubuhi kwa sababu maduka haya ni mengi na naweza kununuwa vitu vyangu kwa urahisi kwa sababu huo muda hakuna watu wengi na pia huo muda hakuna msongamano watu hawaja weza kuamka ili kwenda kununua vitu. Kama vile watu wanapenda sana kununua vitu majira ya mchana ama majira ya jioni pia ni mzuri kwa sababu maduka haya ni mengine na naweza kununua vitu vyangu kwa urahisi kwa hivyo. Majira ya jjioni muda wa jioni ni mzuri pia kwa sababu haya ni majira naweza kununua vitu vyangu pia kwa urahisi lakini pia sipendi sana kwenda kwenye maduka kwenye kilele cha mchana. Kwa sababu ni mbaya kwa sababu maduka mengi huwa na foleni sana ama pia mwisho wa wiki pia sipendi kwenda dukani kwa sababu ni mbaya maduka mengi huwa na foleni ndefu sababu watu wengi wako kwenye siku zao za wikendi na wako pale kwenda kutafuta malishe ya wiki mzima.

Vitu mbavyo, vina nifanya kufurahia sana. Kwanza kabisa ni muziki. Katika kusikiliza muziki na upenda, ina nifanya niwe na furaha sana. Pia, kutanzama filamu za kupendeza, ina nifanya ni kue ama niwe na furaha sana. Pia katika kusoma vitabu vya kufutia, ni jambo lingine ambalo lina niweka furaha. Michezo pia ni ingine inanifanya niwa na furaha sababu ni burudani ama inanipa burudani ama kuniburudisha ni napoicheza. Pia kutembea katika mazigira tofahuti inanifanya nichisikie mzuri inaniwa na furaha sana. Pia kula chakula ambacho nachokipenda inanifanya niwe na furaha sana. Pia katika kusafiri semu ama kuenda sehemu mupya inanifanya niwe na furaha kabisa sababu ni metembelea vitu wa tofauti tofahuti. Pia katika kujifunza mambo mapia ni kitu kingine ambajo kinanifanya niwe na furaha. Tokana na ubinefu ambao nautua kwa kile kitu. Pia katika kufanya mazoezi ya mwili ni ingine inanifanya kuwa ama kukaa kwa furaha. Pia kupumuzika napo pumuzika huwa najisikia na nikiwa na raha sana.

Napenda timu ya asenali kwa sababu timu hii ya asenali ni timu moja ya zamani na yenye mafanikio makubwa katika soka la uingereza. Timu hii iliweza ama ilianzishwa mwaka wa elfu moja na mia nane na themanini na sita ambapo mafanikio ya timu hii imeshinda makombe kumi na tatu ya ligi. Makombe kumi na nne ya FA na vikombe viwili vya karabao na makombe kumi na saba ya ngao ya jamii. Kwa hivo timu ya asenali naipenda sana kwa sababu uwanja wa Emirates unaotumika kama uwanja wa nyumbani wa Arsenal ni moja ya viwanja vikubwa na vya kisasa zaidi humu duniani. Pia mashabiki wengi wa Arsenal duniani kote na inakua moja ya timu zinazo pendwa zaidi katika soka la uingereza. Kwa hivyo wachezaji wao pia ni maarufu katika timu hii ya Arsenal. Imezalisha wachezaji maarufu Kama Thierry Henry, Dennis Beckamp Heer and White. Pia katika upande wa kocha wako na kocha mzuri sana ambaye ni Mikel Arteta na sifa ya kuwa kocha mzuri na mwenye mafanikio na mwenye kuitakia timu yake. Uzuri pale wanapofanya michuano hao. Wanapofanya zoezi zao.

Ndiyo napenda sana kucheza na kutazama pia michezo kwa sababu katika kucheza na kutazama. Inaleta afya ya mwili na akili na kuna umuhimu wa haya mambo kwenye afya ya mwili michezo inasaidia kuboresha afya ya mwili na kuongeza nguvu na kupunguza hatari ya magonjwa kama vile ugonjwa wa moyo na kisukari. Pia katika afya ya akili, mchezo ama michezo inanisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha hali ya akili na kuongeza kujiamini. Pia inaleta ustadi wa kijamii. Ba ya michezo hunisaidia kujenga ustadi wa kijamii kama vile ushirikiano, mawasiliano na pia uongozi. Katika michezo pia inanipa burudani. Michezo hunipa burudani nzuri na ya kufurahisha inaweza kunisaidia pia kupunguza uchovu na kuboresha hali ya maisha pia michezo na kutazama michezo na kucheza pia inanipa elimu kwa kunisaidia kujifunza ujuzi mpya kama vile ustadi wa kimakati, ama kiwakati na utatuzi wa matatizo na usimamizi wa muda. Pia hilo linaleta kwenye michezo na uchezaji. Pia inanisaidia katika uwezaji wa kusaidia kujenga uhusiana na watu wengine. Kama vile wachezaji wanzangu na kocha au mashabiki. Pia inanisaidia katika kuongeza kujiamini na kujithamini. Hasaa pa wale wanaofanya vizuri katika michezo yao.

Kumbu kumbu ya kutisha ambayo ni mewai kuwa nayo ni kumbu kumbu ya kukamatwa kwa kosa la uongo ambayo hili tukio ilifanyika mwaka uliopita mbayo hili kuwa ni kumbu kumbu ama hili kuwa ni tukio ambalo linitiya hofu na wasiwasi na pia asira mingi sana. Pia tukio hilo liliweza kuleta asara kwenye maisha yangu wa wakati pia kumbukumbu hilo liweza kunipa pia hufu sana. Na pia hilo jambo liliweza kuleta pia woga kwenye maisha yangu. Kupo hilo ndilo jambo ambalo ninaweza kulielezea kwa sasa.

Napenda sana juisi ya maembe kwa sababu juwisi ya maembe ni chanzo kizuri cha vitamin C Bayo usaidia dhidi ya mangonjwa. Pia juwisi ya maembe ama usaidia kulinda mwili dhidi ya matara ya free radicals na kuzuhia mangonjwa kama vile kanza. Pia juisi ya maembe umborecha ngozi. Kwenye uboreshaji wa ngozi inafanya ama vitamin C Ambayo usaidia katika kumboresha mgozi na kuifanya hiwe na afya. Pia usaidia katika kupunguza uzito. Juisi ya maembe inanyuzi za chakula ambazo usaidia kunipa isia ya kushiba na kupunguza hamu ya kula. Pia inasaidia katika umboreshaji ama usaidia katika kumboresha moyo. Njuisi hii inapotasi ya mambayo unisaidia mboresha hafi ya moyo na kupunguza shinikizo la damu. Pia njuisi hii ya maembe unisaidia kufanya kazi kwa figo ama katika utenda kazi wa figo ya maembe. Inamaji mengi ambayo usaidia kufanya kazi kwa figo na kuondoa sumu mwilini. Pia inamboresha hafya macho. Juisi ya maembe ina vitamin E Ambayo unisaidia ama usaidia umboreshaji wa hafya macho na kuzuia mangonjwa ya macho ndio sababu yangu muimu ya kupenda juisi ya maembe.

Ndiyo nina ndege wa kufunga nyumbani. Dege hawa ni kuku. Katika ufungaji wa kuku nimekuja kugundua kuku huondoa uchafu na mabaki ya chakula ambayo yanaweza ambayo yako kwenye chumba ama nje kwenye eneo la kuishi. Pia kufunga kuku kuna saidia pia kupunguza ama kumenisaidia pia katika mapato. Ninapo ziuza, nimepata hela, nimepata kuwezesha ama kupata kipato kutokana na ule ufungaji wa kuku. Kwa hivyo nimeona umuhimu wa kufunga kuku, pia ni umaridadi ama unaleta madoido kwenye kwenye boma yangu.

Shunguli ambazo unipendeza, ama za kupendeza ni shunguli kwanza kabisa kama vile siku yangu ya kuzaliwa. Shunguli ya kupewa inaweza ama shunguli hii ya kuzaliwa huwa ni siku muimu ambayo huwa na shiriki katika sherehe ya kuzaliwa na marafiki tofauti tofauti. Na pia hatika shuguri za arusi ambazo naweza kuwa nimealikwa ama nimeeza kuetwa na kwa shuguri za kusherekea andoa ya rafiki yangu. Ama pia katika kupokea zawadi shuguri za upokeaji wa zawadi zina kuwa ni shuguri ambazo ama unipafuraha sana na zinashiriki watu wengi kwenye kunipa au kwenye kutunuku zxawadi pia sherehe za mafanikio ni zingine ambazo hunipa furaha sana kwa sababu hapi nimahali tumejmuika kama rafiki na kuja kusherehekea kile ambacho tumekuja kupata kama kama kundi. Kwa hivyo ni shuguri ambayo kuwa muimu sana kwenye maisha yangu. Pia katika shereza kustahafu wama kupea watu ambayo wamepitisha humuri ama wamba wameweza kufikisha humri wawa kistahafu pia ni shunguri ambayo kwa mumu sana kwa sababu tunapokea marifa ama unapokea marifa kutokana na hule mutu ama kutoka kwa yule mutu ambayo anastahafu na anakuachia hule uweza wakujua ama kuweza kujua nilipi unafaa kufanya wakati na muda fulani.

Ndiyo, napenda sana kuzungumza kuhusu siasa. Kwa sababu katika kuzungumzia siasa kuna kuelewa taarifa ninapozungumzia siasa hunisaidia ama husaidia watu ama hunisaidia kuelewa taarifa za kisiasa na kuelewa mchakato wa kisiasa na kufanya maamuzi sahihi pia katika kuzungumzia siasa hunijenga kuelewa. Ama kuelewa jamii ama uelewaji wa kijamii katika kuzungumzia siasa hunisaidia sana kujenga uelewaji wa kijamii na mahitaji na matatizo ya jamii na kutafuta suluhisho pia katika kuzungumzia siasa ni muhimu kwa sababu ina kwa kidemokrasia kwa sababu inasababisha ushirika wa wananchi na katika mchakato wa kisiasa pia kuna kuzungumzia siasa husaidia katika kubalilisha mabadiliko na kuleta maendeleo ya kuboresha hali ya maisha ya wananchi pia hili jambo la kuzungumzia siasa husaidia katika kujenga uongozi kuzungumzia siasa husaidia kujenga uongozi kwa kukusa ujuzi wa uongozi na kuandaa viongozi wa kesho. Pia kwenye kuzungumzia siasa kuna kupiga rushwa na ufisadi ninapozungumzia siasa hunisaidia katika kupiga rushwa na ufisadi kukuja ili uwazi wa uwajibikaji kwenye siasa. Pia kuna kukuza amani na utulivu. Ninapozungumzia siasa husaidia kukuza amani na utulivu na kuleta maendeleo na ustawi wa kijamii.

Katika sekta ya kuweka afya nzuri ama afya bora, kitu cha kwanza ninachozingatia ni kula chakula bora. Kula chakula chenye virutubishi vyote. Ikiwa ni pamoja na matunda, mboga, nafaka, protini na mafuta mazuri pia. Kufanya zoezi mara kwa mara kama vile kutembea na kukimbia. Kuogelea na afya mazoezi ya viungo pia. Pia kupata usingizi tosha. Kwenye kupata usingizi tosha, angalau saa saba ama nane kwa siku. Ili kusaidia mwili kujirekebisha pia kunywa maji ya kutosha, angalau glasi nane kwa siku. Hili husaidia mwili kufanya kazi vizuri. Pia kuepuka vitu vibaya kama vile zigara pombe na madawa ya kulevya. Mbaya yanaweza kuaribu hafya yangu. Pia kufanya mapu mziko mara kwa mara. Kama vile kusoma na kusikiliza mziki au kufanya kazi za mikono hili kusaidia kupunguza mzongo wa mawazo. Pia kwenye kupata chanjo za kinga kama vile chanjo Tete kuwanga ili kusaidia kuzuhia mangonjwa. Pia kufanya uchunguzi wa hafia ili kushinikiza ama ili mara kwa mara. Kama vile uchunguzi wa shinikizo la damu ili kusaidia kugudua mangonjwa mapema. Pia kupunguza msongo wa mawazo mbayo ni zoezi moja mbayo ni vile kujufunza kupumzika ama kufanya mazoezi ya nyonga au kusikiliza mziki. Pale ni napo pumuzika. Iyo inasaidia sana katika kuboresha afi hama kueka afia mzuri.

Jinsi ya kufanya kazi na timu za mbali kwanza kabisa mawasiliano ya wazi. Kwenye mawasiliano ya wazi ni mawasiliano ambayo tunafanya mara kwa mara. Ni muhimu kwa timu za mbali kwa sababu kutumia zana za mawasiliano kama vile email, simu na video ni za confrencing ama za kuleta wasiliano. Pia zana za usimamizi wa miradi. Timu za kutumia zana za usimamizi na mradi kama vile trelo asana na zina saidia kufuatilia kazi za mandeleo ya timu. Pia muda wa kufanya kazi ni kitu muhimu sana ambayo tunazingatia kwenye timu za mbali ni kuweka muda wa kufanya kazi ambao unaridhisha timu yote kwa kuzingatia tofauti za muda wa saa na za kazi pia kujenga uhusiano tunajenga uhusiani na wana timu mbali kwa njia ya video na simu au email pia kufafanua malengo katika ufafanuzi wa malengo na matarajio ya mradi, ili kushike, na ili kuhakikisha timu yote inaelewa kile kinacho tarajiwa. Pia katika kushirikiana, katika ushirikiano kwa timu za mbali, njia moja ya kuweka Docs, Slat na Microsoft Teams. Hiyo ndiyo vitu muhimu. Fuatilia maendeleo pia ni njia ingine ambayo inasaidia katika kutoa maoni na usaidizi unapohitajika. Pia katika kujifunza kuhusu teknolojia na zana mpya za usimamizi za wameradi na mawasiliano kujenga na pia kwenye kujenga imani na timu ya mbali kwanjia ya mawasiliana ya wazi na uwaminiku. Hivandive tunavyo ama tunavyo fanya kazi na timu za mbali.

Napenda chakula chenye mafuta kwa pande wangu, kwa sababu chakula chenye mafuta ni muhimu kwa afya ya mwili. Lakini, ni muhimu pia kuzingatia ama kuchagua haina sahii za mafuta na kula kwa kiasi. Hapa na nikona baadhi ya umuhimu ama maana ya kula chakula chenye mafuta. Kwanza kabisa chakula chenye mafuta ni chanzo cha nishati. Mafuta ni chanzo kizuri cha nishati kwa mwili. Kwani yanakalori ama yanakarori nyingi zaidi kuliko protini na wanga. Pia kula chakula zenye mafuta huleta uzalishaji wa homoni. Mafuta ni muhimu kwa uzalishaji wa homoni kama vile homoni za uzazi na homoni za ukuaji. Pia ulinzi, chakula huleta ulinzi wa viungo. Mafuta ya naweza kusaidia kulinda viungo vya mwili kama vile moyo na ubongo dhidi ya madhara ya oksidi Kwa hivyo pia mimi kupenda chakula chenye mafuta pia huleta unyonyaji wa vitamini. Mafuta ni muhimu kwa unyonyaji wa vitamini vyenye mafuta kama vile vitamin A, D, E na K ambavyo ni vitamini ambavyo itajiga pale mwilini afya pia mafuta pia uleta hafya yangozi. Mafuta ya naweza kusaidia kuboresha ama ya na nisaidia kuboresha hafya yangozi yangu kwa kuifanya liwe laini na yenye hafya. Kwa hivyo hayo ndiyo mambo ambayo uwa nazingatia. Ama ya na nifanya niwe nile chakula chenye mafuta kwa hivyo, hizo ndio vitu ambavyo vinanipeleka kunifanya kukipenda na chakula chenye mafuta.

Jinsi navyojihisi wakati ama kuhusu utathmini za kazi. Kwanza kabisa, kwenye tathimini za kazi, najua ama na jiandaa kwa malengo ya mafanikio ama maneno ya kuboresha hiyo kazi. Pili najifahamu na niwe na uhakika wa uwezo wa mafanikio yangu pia. Ingini ni kujisikiliza ama kujisikiliza ama niwe tayari kwa kusikiliza mwenzangu ama wenzangu kujibu maswali yao. Ingini ni kujiamini ama kuonyesha kujiamini na kuwa na uaminifu kuhusu mafanikio yangu na maeneo ya kuboresha kazi yangu. Pia ingine ni kuwa ama kuweza kujadili malengo yangu baada ya mwenzangu ama wenzangu kuwa tayari kujadili njia za kufanikia ama kufikia mawazo ama malengo yao. Pia ingine ni kuwa na uwezo wa kupokea maoni ya wenzangu na niwe tayari kujifunza kutoka kwao. Pia ni nijiweke sawa ama niwe tayari kujibu maswali ya wenzangu ingine ni kuweka ama kuwa na onyesho la shukrani kwa wezangu na maoni yao ya msaada kwako.

Zoeya zuri ambalo nimejenga ama nilodi jenga kwanza kabisa ni zoeya la kusoma. Zoeya hili lime niwezesha kusaidia ama kuboresha ujuzi wakili na kuniongeza marifa pia na kunipunguzia msongo wa mawazo ninapo soma. Hili lime nisaidia sana kwenye haya mambo. Pia nikona zoea ingine ambalo nimejifunza ama ambalo nimelijenga ama nililolijenga nila kujipanga. Ni zoea zuri ambalo liliweza kunisaidia kuboresha ufanisi na kuongeza taji ama kuongeza ama na kupunguza msongo wa mawazo pia. Pia kwenye hili zoea niko na zoea nyingine ambayo nilakujifunza ambalo limeniwezesha pia kusaidia kuboresha ujuzi na kuongeza maarifa na kupumzika na kupunguza msongo wa mawazo pia.

Kwenye muziki ninaopenda, mimi napenda sana nyimbo za bongo. Nyimbo hizi zinaburudisha watu na kuongeza furaha pia na kupunguza msongo wa mawazo. Pia hizi nyimbo za bongo zinaelezea maisha. Nyimbo hizi zinaweza kuelezea maisha ya watu na kuonyesha changamoto na kutoa ujumbe wa matumaini kwenye ama kwa watu. Pia zinakuza utamaduni. Nyimbo hizi za bongo zinaweza pia kukuza utamaduni wa kiswaili kuonyesha historia na kutua ujumbe wa maadili. Pia hizi nyimbo husaidia katika kujifunza. Kwa kujifunza lugha ya kiswaili zinaongeza misamiati na kuboresha matamshi kwenye lugha. Pia zinaboresha uhusiano. Nyimbo za bongo zinaboresha uhusiano katika katikati ya watu na kuongeza hisia za upendo na kupunguza migongano kwenye ama ushirikiano ama ushirika wa watu pia hizi nyimbo zinatoa ujumbe wa kijamii. Ujumbe wa kijami unapatikana kwa kuonyesha kuhusu ama kwenye maswala kama vile HIV and AIDS na pia kukuza maadili na pia hizi nyimbo zinakuza sanaa. Nyimbo za bongo sana sana ama kwenye sanaa ya muziki zinaongeza ubunifu na kutoa jukwaa kwa wasanii wapya. Kwa hivyo nyimbo hizi zinasaidia katika kukuza sanaa pia zinasaidia kwenye kuboresha afya ya kiakili. Nyimbo za bongo pia ni mzuri kwa kuongeza furaha na kupunguza msongo wa mawazo. Pia zinakukuza ama kueka ama kueza kukaribisha watalii. Katika nyimbo hizi kuonyesha utamanduni wa watu zinafutia wageni. Kwa kama nchi jirani Tanzania kwenye hizi nyimbo wageni huvutiwa sana kwa hivyo zinakuza utalii pia katika hizi nyimbo zinahifadhi pia historia. Nyimbo hizi zinahifadhi matukio muhimu na kutoka kutoa ujumbe wa kizazi. Kwa hivyo nyimbo za bongo ndizo ninazozipenda kwa zaidi ama sana.

Kwanza kabisa kwenye mgogoro wa mtu ama kwenye migogoro ama wakati mtu hawako katika kusikizana. Kwanza kabisa kusikiliza ama kuelewa maoni ya watu wengine na hiyo inakuwa ni jambo muhimu sana kwa sababu inaleta kulijua tatizo la hili migogoro ama ya huo mgogoro pia kuna kujizuia. Kutokana na kusema au kufanya mambo ambayo yanaweza kuzidisha ama mvutano kwa hivyo unapogombana ama mnapokuwa na mgogoro na mtu kuna kujizuia ndiposa usiweze kuongeza ama kufanya mambo ambayo yanaweza kuzidisha ama kuongezea ule mvutano pia kuna kutulia. Mtu unapobaki umetulia ni muhimu ili kuepuka ama kufanya mambo ambayo yanaweza kuzidisha hiyo hali kwa hivyo unatulia na kumpa mwenzako nafasi ndiposa akaweze kumaliza kujielezea ama kutoa nafasi kwa watu wengine ili waweze kuelezea maoni yao. Na inakuwa ni jambo muhimu tena sana pia kuna kufanya mazungumzo ya kufanya mazungumzo ya wazi na ya kiheshima ili kuwezesha ama kunaweza kusaidia kupunguza pia mvutano. Kwenye mgogoro na mtu pia ile kitu ya muhimu nafanya ni kutafuta msaada ambapo inawezekana kwa watu wengine kama vile marafiki au familia na hiyo inaweza kusaidia kupunguza ule mvutano. Pia kwenye mambo kama haya kuna kujifunza kusamehea ambapo unasamehea ndiposa uepuke kufanya mambo ambayo yanaweza kuzidisha hiyo hali pia. Pia kuna kufanya kitu kama mabadiliko ndiposa katika hiyo maisha yako yanaweza kusaidia ili kupunguza pia ule mvutano ama ule mgogoro na ule mtu pia kwenye hilo kuna kutafuta pia msaada kutafuta wataalamu wa saikolojia kunaweza pia kusaidia kuweza kupunguza ule mvutano ama ule mgogoro na ule.

Madhari nzuri ambayo ni mewai kuwona ni madhari ya uruma ambayo ilikuwa ni andithi ya mtu ambayo alikuwa ana njifunza umuimu wa uruma na kuishi kwa uruma anapo kuwa na wenzake ama anapo wasaidia watu wengine kwevo. Madhari hii ili nifunza kwamba ni vizuri kuwishi na hutu unapo ishi na watu ama pia ni vizuri kuonyesha hutu kwa watu wengine unapo shirikiana nao kwevo. Madhari hii pia ikanifunza ni vizuri ama ni muhimu pia kuwa na umoja ama kuwa na kuishi na watu kwa umoja wakati mnahitaji ama mnahitajiana. Pia ikanifunza kwamba hakuna mtu anayeweza ama anayeweza kujisaidia kwa upweke. Kwa hivyo ni muhimu sana pia kuishi na watu na kuwa pamoja na o ndipo sa mkaweze kusaidiana kwa kila jambo kwenye jamii kwa hivvo, mandhari hiyo ilinifunza pia umuhimu kuishi na kusaidiana na wengine.

Kwanza kabisa kwenye swala ya kuuu ama kuwainisha kazi na maisha yangu binafzi kwanza kabisa natenga muda wakutosha kwa kazi na maisha ya kibinafzi. Hili kwa kikisha muda wakutosha na kwa familia marafiki na shuguri za burudani pia. Ama kitu kingine pia naweka mipaka ya wazi kati ya kazi na maisha ya kibinafzi. Hili kwa kikisha naweza ama naweka muda wakufanya kazi na muda wakupumuzika. Pia kwenye hili swali najifunza ama na jifunza pia kusema apana kwa mambo ambayo ayakishi vitu vya msinki na kwa kikisha natenga pia muda wakutosha kwa mambo wambayo ni muhimu kwangu. Lingine pia nafanya mazowezi ya kupumuzika. Kufanya mazowezi ya kupumuzika kama vile nyonga meditation na kupumua kwa kina. Hii kusaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha hafiya yangupia. Kwenye kutumia ampia na tumia teknolojia kwa ufanisi ili kudumisha mawaziliano na familia na pia marafiki. Ilikuwa kikisha na weka mipaka ya matumizi ya teknolojia ilikuwe puka kuingiwa na kazi. Pia kwenye hili jambo nafanya mapu muziko ya kutosha hili pia kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha afya yangu. Pia najifunza kufanya mamuzi hili mambo ambayo ni bora kwangu na kuafamilia yangu na kikisha naweka kama vitu vya msingi na kwangu pia. Natafuta pia msaada kutoka kwa familia marafiki au watalamu afya wakiakili hili kwa kikisha naweka mpaka ya kuomba msaada wakati na itaji. Hayo ndiyo mambo ambayo huwa nazingatia sana. Amo huw anafanya ilikuwainisha kazi na maisha yangu ya kibinafsi.

Kwenye upande wangu mimi napenda sana komedi ambayo inahusisha kuchekesha watu na kuwafanya wawe na furaha na umuhimu wa ama uzuri ama chanzo changu kupenda komedi kwanza kabisa inawapunguza mawazo ambayo inaaza kusaidia kupunguza mawazo na kuondoa izia za waziwazi na huzuni pia inasaidia ama inasaidia katika kuboresha hafya ya kiakili. Pia inasaidia kutoa njia ama njia moja ya kutoa hisia za hasira na kuchoka. Pia inasaidia katika kukuza uhusiano. Pia kwa hili jambo la kukuza yhusiano kati ya watu wa kutoa njia ama kwa kutoa njia ya kuwafanya watu wawe na furaha na ushirikiano. Pia inasaidia katika kukuza mawasiliano. Kwa kutoa ama kukuza mawasiliano kati ya watu ni njia ya kuwasilisha ama ya kuwasiliana kwa urahisi na kwa furaha. Pia komedi ni njia moja ya pia kutoa elimu ama inaweza kusaidia kwa kuwapa watu elimu kwa kutoa kwa njia ya kuwafundisha watu kuhusu maswala mbalimbali kwa njia ya pia ya kuwachekesha ama kuwapa burudani. Pia hii komedi inasaidia kukuza utamanduni. Kwa hii nchi ya kukuza utamaduni ni kwa kutoa njia ya kuwasaidia na kuwaonyesha utamanduni wa watu pia. Inasaidia pia kuboresha ama kuweza kuleta kujiamini. Kwa kujiamini kwa watu ama kutoa njia ya kufanya watu wawe na uhakika wa nafsi ama mawazo yao wanapofikiria kitu pia inasaidia katika kuboresha maisha Comedy inasaidia kuboresha maisha kukutoa njia ya kufanya watu wawe na mtanzamo mzuri na wa furaha pia. Hii comedy ni hali hama ni njia moja ya kuleta burudani kwa watu kwa kutoa njia kufanya watu wawe na furaha na kale tunapo amani na po itanzama inanipa hayo mambo.

Sera ya kampuni ama sekta ya kampuni ambayo nayona muhimu kwanza kabisa ni sekta ama sera ya usalama wa taarifa pia hii inausisha ulinzi wa taarifa za kampuni na za wateja kwa sababu wakati niko kwenye kampuni ni sisi kama wafanyikazi hama kama mfanyikazi kuwakikisha ya kwamba siri hama mambo ya wateja yameekwa ksiri hama ya meekwa ayaja pewa kila mmoja ilikuweza kuyajandili. Sera ya ulinzi ni sera muhimu sana kwenye sekta ya kambuni.